Mwanzo huwa napenda sana kunywa chai. Haya mi huunda chai yangu nachemsha maji natia majani baada ya muda kidogo naongeza viungo kama vile iliki mdalasini naongeza hapo kwenye chai. Afu nikishamaliza hivo natia sukari yangu hapo huwa napenda sana kunywa kwenye chumba cha maamkuli hapo ndio huwa napenda sana kunywa chai yangu afu huwa na nafuraia sana nikinywa chai.

Kama sipo kazini, nipo nyumbani tu nimejituliza huwa natumia simu yangu kwa muda mrefu sana hata naweza itumia hata masaa tano. Nimetulia tu bila kufanya kitu chochote. Na kwenye program za simu, muda mwingi utanipata niko kwenye tiktok, nikiscroll scroll, ama kwenye whatsapp, nikichat, ama kuangalia status za watu. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ni simu ya tecno yaan simu ambayo ilinipafursa ya kuweza kuexplore mtandao ilinisaidia kimaisha mwanzo wakati nilipokuwa shule nilikuwa natumia simu hii kusoma notisi au kulogin classes na muda mzuri wa kuzina na simu kama unataka kujipumzisha waweza zima simu yako.